Ndiyo, nawafahamu majirani zangu kwa kiasi fulani, na hilo hunifanya nijisikie salama na nipo nyumbani zaidi. Tunasalimiana mara kwa mara, hasa asubuhi na jioni na wakati mwingine tunapopata nafasi ya kuzungumza kidogo kuhusu mambo ya kawaida kama hali ya hewa, kazi, habari na habari za mtaa. Mahusiano haya madogo lakini ya kirafiki husaidia kujenga heshima na uelewano kati yetu. Pia kuna majirani wachache ambao tunasaidiana zaidi kwa mfano kushirikiana wakati wa shida kuangaliana nyumba au kusaidiana pale panapohitajika. Ingawa si kila jirani ni rafiki wa karibu kujuana na kuwa na mawasiliano mazuri husaidiana kudumisha amani na mshikamano katika jamii. Kwa jumla naamini kuwafahamu majirani ni jambo muhimu sana kwa maisha bora bora na yenye utulivu.